Tukio geni muhimu katika maisha yako. Tukio muhimu ambalo nimewai kufanya. Ambalo ni muhimu ilikuwa ni kufunga ndoa na mtu ambaye nilikuwa nampenda sana. Na tukio lingine ni kupata nilivobeba mimba na nikajifungua mtoto wangu kipenzi.